Kwangu mimi, muda wa bure natumia kwa njia mbali mbali kulingana na hali niliopo. Nguvu niliyonayo na kile ninachohitaji zaidi kwa wakati huo. Muda wa bure ni zawadi muhimu sana. Kwa sababu unipa nafasi ya kujipumzisha, kujijenga kiakili na kujitunza kiaafya. Ndo maana huwa siupotezi tu ovyo, bali hujaribu kuhutumia kwa njia inayo niweka katika hali nzuri ya mwili na akili. Napenda sana kulala na kulala ni sehemu ya matumizi ya muda wangu wa bure. Kwangu mimi usingizi siku pivu bali itajila msingi. Nimegundua kuwa nikikosa usingizi wa kutosha. Hata mambo madogo unichosha na kunifanya nipoteze umakini. Kwa hivo ninapotumia muda wangu wabure kulala au kupomzika. Kuona kama nimejiwekea msingi mzuru wa kifanya kazi na ufanisi zaidi badae. Kulala unisaidia kurudisha nguvu na kunipa utulivu wa ndani. Pia napenda kusoma. Kusoma ni jambo ninalopenda sana katika muda wa bure. Kusoma vitabu nakala au ata taarifa mtandaoni kulingana na masilahi yangu Kwangu kusoma hundipanua mawazo, huniongeza maarifa na kunifanya niangalia maisha kwa mtazamo mpana zaidi Pia najua kinachoendelea nchini na karibu na mimi. Kwa mfano nikisoma kitabu cha kujijenga au hadithi ya maisha ya mtu mwingine, najifunza kitu kinachoeza kunisaidia katika maisha angu binafsi au kazini Pia napenda kutazama televisheni Mimi siangalii televisheni muda wote Lakini ninapoangalia uchagua vipindi vinavyo niburudisha na kunielimisha kutazama filamu au kipindi fulani hunisaidia kuachana kidogo na mawazo ya kazi na majukumu ya kila siku Hata hivyo napenda kujitahidi kutozidisha Hili nisichukue nafasi na wakati mwingi wa kufanya mambo mengine muhimu Pia wakati mwingine napenda kuenda nje kutembea tu ambalo ni jambo linalo nipendeza sana hasa ni napo hisi nimechoka kiakili. Kwangu kutembea nje hunipa nafasi ya kupata hewa safi, kuona mazingira tofauti au kutuliza mawazo. Wakati mwingine, matembezi haya unisaidia kufikiria kwa kina kuhusu maisha yangu na wakati huwa natumia kupanga mambo yajayo. Ni muda ambao hunifanya nijisike huru na mwenye utulivu. Kwa ujumla mimi utumia muda wangu wa bure kwa mchanganyiko wa mambo tofauti kama kulala kusoma kutazama televisheni au kutembea nje kulingana na mahitaji ya wakati huo. Ninaamini kuwa usawa ndio ufungua maisha bora. Kwangu kutumia muda wa bure kwa njia hizi unisaidia kwa na afya nzuri ya mwili pia na akili. Na pia unafanya nirudishe nguvu mwilini. Pia inanifanya nirudi kwenye majukumu yangu nikiwa na nguvu mpya na mtazamo chanya na pia kusikia maisha ya kiwa afadhali.

Kwangu mimi, ningependa kujifunza kuendesha gari, kusiketi na kuendesha piki piki. Lakini, kila kimoja kina sababu yake na mvuto wake binafsi kwangu. Mimi ninaamini kujifunza ujuzi mpya ni njia ya kujiongeza uwazo, uwezo na kujiamini na pia kupanua uhuru wangu wa kufanya mambo mbalimbali katika maisha. Kwanza kuendesha gari ni jambo ambalo ningependa na ni msingi sana kujifunza kwa sababu linanipa hisia ya uhuru na uajibikaji kwa wakati mmoja. Kwangu kuweza kuendesha gari namaanisha ninaweza kupanga safari zangu na hu, ziko uhuru zaidi bila kutegemea sana usafiri wa umma. Pia ninaona ni ujuzi muhimu katika maisha ya kila siku na hata ya kikazi. Mimi ninaamini kuwa kujifunza kuendesha gari, kunahitaji nidhamu, subira na uangalifu na changamoto hizi zinanivutia kwa sababu zinanijenga kama mtu. Pia skating ni ujuzi ambao kwangu unanekana wa kufurahisha na pia ni wa kipekee. Ninapenda wazo la kujifunza kitu kinachohusisha mwendo, usawa wa mwili na ujasiri. Kuskate, hunipa picha ya kujieleza na kujiachilia. Hasa kwa mtu anayependa mazoezi mepesi na burudani. Ingawa najua si rahisi mwanzoni na kuna hatari ya kuanguka. Ninaamini kuwa kupitia changamoto hizi ndiko kunaponifanya niwe na ujuzi na kukuwa wa thamani zaidi. Tatu, napenda pia kupata ujuzi wa kuendesha pikipiki. Kwa sababu ni jambo lingine ambalo ningependa kujifunza kwa sababu ya mchanganyiko wa vitendo na ujasiri. Pikipiki ni chombo cha usafiri kinachorahisisha kufanya, kufika maeneo mengi kwa haraka Hasaa kwenye miji yenye msongamano wa magari Pia ninaona kuendesha kunahitaju umakini mkubwa na nidhamu na ya hali ya juu. Jambo ambalo kwangu ni mafunzo mazuri ya kuwajibika na kujilinda Pia, kuendesha kwa kasi kwa njia, kwa barabara, huwa inakaa inasisimua ndiyo maana napenda. Kwa ujumla, ningependa kujifunza ujuzi huu, kujifunza ujuzi huu mitatu kwa sababu kila moja inanipa kitu tofauti. Gari inanipa uhuru na uhuru na unafisi Kuskate inanipa furaha na mazoezi na kuendesha pikipiki husisimua na ujasiri Ninaamini kuwa nikijifunza vitu hivi Pia ninaamini kujifunza vitu vipya hakumaliziki na kila ujuzi mpya unaojifunza, ninaojifunza huniongezea thamani kama mtu na kunifanya nijione nina uwezo zaidi kukabiliana na maisha.